Ndiyo nimewahi kulima. Nimewahi kulima nikiwa na mzazi pamoja na ndugu zangu kwa shamba letu. Nimelima sana hadi kwa leo bado nasaidia wazazi kulima.

Napenda sana wala binwala na ken walibora nawapenda sana za wameandika vyema vizuri ukisoma izo zinapendeza zinavutia.

Mimii huoga mara mbili kwa siku asubui kabla kwenda kazini na jioni baada ya kurudi kutoka kazini. Napenda sana kuoga mara mbili kwa siku kwa sababu ninapoga hivyo nahisi vizuri uchovu unaisha nahisi mchangamfu. Napata nguvu ndio maana napenda kuoga sana naoga mara mbili tu kwa siku.